Leo niliamka saa kumi na mbili asubuhi. Baada ya kuamka, kwanza nilitayarisha kitanda changu kwa kubadilisha malazi, nikatandika malazi safi, na pia nikaosha chumba. Baada ya hapo, nilijiunga na familia yangu katika maombi ya asubuhi. Sisi kama familia tunapenda sana kuhusika maombi ya asubuhi. Kila mmoja wetu katika familia hii huwa anahusika kwa maombi hayo. Baada ya maombi, tuliandaa kiamsha kinywa, ambacho mimi ndiye niliyetayarisha. Nilitayarisha magimbi, muhogo na chai ya maziwa. Baada ya kiamsha kinywa, ambacho tulishiriki sisi wote kama familia, nilipata kuoga ili kujitayarisha kwenda kazini. Nilitumia gari langu kwenda kazini. Asubuhi ya leo nilikuwa na furaha kwani mambo yote niliyokuwa nikiyatarajia kuyafanya nitakapoamka niliweza kuyatimiza.

Ninama husiano mazuri na pia ya karibu sana na waze wangu. Ninawapenda waze wangu. Kwani wao wamekua nguzo na pia wamekua wasaidizi sana katika maisha yangu. Wao diyo walio nipeleka shuleni kwa siku ya kwanza na pia wamekua wakinisaidia kwa kulipa karo. Kufuatilia masomo yangu hadi nilipo hitimu nilipopata kazi pia wao wali ndio walionisaidia kuhama hadi maeneo yangu mapia ya kazi. Wakati huo nilipopata kazi wali nisaidia hela za kununua vifavya nyumba na pia hela za kulipa kodi. Walifanya hivo kwa kunipea mapato yao ya uzeeni. Waze wangu ni watu wazuri ambao wanapenda mtu mwenye nidhamu na maadili. Mara kwa mara wananipigia simu kunikumbusha kuwa mtu muwazi na kuwa mtu mwenye bidima ishani. Waze wangu ni watu wenye hekima na ni hekima iyo ndiyo wanayo ipitisha hadi kizazi chetu. Waze wangu ni watu wenye furaha, wenye upendo na pia wanaopenda kuhishi na amani. Mara kwa mara, wanasisitiza mambo haya ili tuwe nayo.

Ili kupunguza matumizi ya plastiki, kwanza ninaepuka kutumia vyombo vya plastiki na kutumia vile vilivyoundwa kwa kutumia glasi ama mbao. Vyombo hivi ni kama vile vikombe vya glasi sahani za mbao na pia sinia za mbao. Pia, ninaepuka kutumia karatasi ndogo za plastiki kuhifadhi vyakula vilivyopikwa na visivyopikwa kwenye jokofu. Badala yake ninatumia mikebe ya glasi. Ninapoenda sokoni ama ninapokuwa katika manunuzi. Ninaepuka kubeba mifuko ya plastiki na kutumia mabagi mengine ambayo sio ya plastiki. Pia nikipata nafasi ninawaelezea watu wa familia yangu marafiki ama wafanyikazi wenzangu kuhusu umuhimu wa kupunguza matumizi ya plastiki na pia kuwahimiza watumie vifaa vilivyoundwa mbadala kama vile mbao na glasi.

Ninapenda sana kusoma maoni mtandaoni. Mimi huingia mtandaoni mara nyingi kama vile kumi ama zaidi kila siku. Hivo ninapata kuona maoni ya watu wengi mambo wanayopenda na mambo wanayochukia. Ninapenda kuona sana sana maoni ya watu kuhusu mavazi, kuhusu serikali na siasa na pia ninapenda kusoma maoni ya watu kuhusu teknolojia. Mara kwa mara migogoro huweza kujitokeza wapo watu wanapotoa maoni yao mtandaoni. Wengine wakionyesha kufurahishwa na maoni hayo ama swala linalo zungumziwa. Wengine huwa wanaonyesha kuchukizwa na maoni ya watu wengine. Ninahisi kwamba kila mtu anayo nafasi ya kujieleza na kutoa maoni yake mtandaoni bila kuzuiliwa, kuchukiwa ama kuonyeshwa kutopendezwa na maoni yale.

Ninapenda mziki wa jadi. Napenda jinsi ambavyo mziki wa jadi. Huwa na mafunzo na maelekezo. Na pia hutoa hadithi za kusisimua. Nilianza kusikiliza mziki wa jadi nikiwa katika chuo kikuu. Nilipatana na rafiki yangu ambaye tuliishi chumba kimoja. Alipenda sana kusikiliza mziki huu. Na hivyo nikaanza kuupenda kutoka kwa kusikiliza mziki wake. Maranyingi niwapo pekee yangu ninapenda kusikiliza mziki. Sana sana mziki wa jadi. Ninaweza kujifunza na kujua mambo mengi. Kama vile jinsi ambavyo waafrika walihusiana na wazungu wakati ule wa kupigania uhuru. Pia ninajifunza mambo mengi kama vile wachumba walivyochumbiana na hali ilivyokuwa ya mapenzi wakati wa jadi. Nyimbo hizi za muziki wa jadi pia zinafunza jinsi ambavyo, familia zilikua zinaishi pamoja na pia watu walivyokuwa wanagawa mali na pia kujali kila mmoja.

Ninapenda kufanya mazoezi ya mwili mara moja kila siku isipokuwa siku ya Jumapili. Kila siku, iwapo ninaenda kazini. Huwa nina amka mapema, ninafanya mazoezi asubuhi, sana sana ninafanya mazoezi kwa nyumba kwa kupitia mtandao wa YouTube. Ninapata maelekezo na kufanya mazoezi mahali nilipo, iwapo ni nyumbani. Siku zingine ninapata kuenda kufanya mazoezi nje nikiungana na watu wengine wanaoishi karibu na mimi. Ninaona kwamba kufanya mazoezi ya mwili inasaidia sana afya na jinsi mtu anavyofikiria. Ninapenda kufanya mazoezi kwani ninapata kujiburudisha na kuanza siku yangu vizuri. Pia ninapofanya mazoezi huko nje, ninaeza kuungana na watu wengine, kuongea na pia kuhusiana vizuri na wao.

Juisi ya matunda ninayoipenda ni juisi ya maembe. Msimu wa maembe unapotokea. Huwa napenda kununua maembe sokoni. Na iwapo niko nyumbani huwa ninatafuta maembe shambani. Ninayaosha na kutengeneza juisi. Na kuhifadhi katika jokofu ili kuitumia muda kwa muda. Pia ninapenda kununua juisi ya maembe katika vibanda, pia katika soko na maduka makubwa. Napenda juisi ya maembe kwani ni tamu, mimi ni mtu ninaependa vitu vitamu kuliko vitu vikali. Ninapenda juisi hii kwani baada ya kunywa, pia ninashiba. Mara kwa mara, wakati wa chakula cha adhuhuri, ninaweza kuinywa juisi ya maembe na kukosa kula chakula. Watu wengi katika familia yangu wanapenda juisi hiyo pia.

Filamu ninayoipenda zaidi huitwa Bing Bang Theory. Ni filamu ya comedy ama vichekesho. Ninapenda filamu hii kwani inayo mafunzo mengi ya kisayansi na mimi ninapenda sayansi na ni mwana sayansi pia. Mara ya kwanza niliweza kuiona filamu hii nyumbani kwa dada yangu. Pia yeye anapenda vichekesho na pia anapenda sayansi. Hivo nilipoiona mara ya kwanza, nilifurahia na kuiendelea kuitazama hata baada ya kuondoka nyumbani kwake. Filamu hii inazungumzia sana sana mambo wanasayansi wanayoyapitia. Mambo wanayoyafanya kila siku na changamoto zinazowakumba. Sana sana wanapokosa kuelewa mambo yanayoendelea ili kuyatatua. Filamu hii inanichangamsha kila wakati ninapoitazama na ningependa kuitazama tena.